Mimi hufua nguo marakadhaa kwa wiki, kulingana na ratiba yangu na aina ya nguo ni lizo tumia. Kwa kawaida nafua kati ya mara mbili hadi tatu kwa wiki. Sifui nguo kila siku, lakini pia sipendi kuziacha zikusanyike kwa mudamrefu. Sana kwa sababu, hilo li naweza kufanya kazi iwenzito zaidi baadaye kwa ngu. Maranyingi nafua nguo ndogondogo kama zandani, soksi, autisheti marambili kwa wiki. Hizi ninguo zinazotumika sana na huhitaji kufuliwa mara kwa mara kwasababu ya usafi wa afya. Kwaupande wanguo nzito nzito kama jeans, makoti, mashuka, duvet, blanketi na kadhalika huwa nafua mara moja kwa wiki au kulingana na matumizi. Kama sijazitumia sana, si lazima nifue haraka. Ratiba yangu ya kufuanguo pia hutegemea hali ya hewa na shughuli nilizofanya hiyo wiki. Kama nimekua na shughuli nyingi, jasho au safari, basi nafua mara nyingi zaidi. Lakini kama nimekua na kazi ya ofisini au kazi zisizo na uchafu mwingi basi nafua kwa utaratibu wa kawaida bila haraka. Kufua nguo kwangu si kazi ya lazima tu, bali nisehemu ya kujitunza. Napenda kuwa na nguosafi kwa sababu hunipa hali ya kujiamini na kunifanya nijisikie vizuri sana. Pia nguosafi huonyesha nidhamu na mpangilio wa maisha. Ndiyo maana huwa na jitahidi kupanga muda wa kufua nguo mapema ili nisije nikakosa nguosafi wakati wa kazi aushughuli muhimu. Kwa kawaida, huchagua siku maalumya kufua. Hasa mwishoni mwa wiki ambapo ninamuda wa kutosha hii hunisaidia kupanga kazi zingine vizuri na kuepuka usumbufu katikati ya wiki. Pia kufua marachache lakini kwa mpangilio hunisaidia kuokoa maji, sabuni na pia muda. Kwa jumla nafua nguo marambili hadi tatu kwa wiki kulingana na mahitaji. Na amini kuwakua na utaratibu wa kufua nguo ni jambo muhimu sana katika maishaya kila siku. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hili husaidia kudumisha usafi, afya na mpangilio wa maisha. Kufua nguo kwa wakati hunifanya nijisikie tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku. Nikiwa nadhifu na mwenye usafi na kujiamini katika kila jambo.

Kila siku mimi hula vyakula tofauti tofauti. Ila kwa chakula cha mchana, mimi hupenda sana kula chakula kimoja. Ambacho ni chapati na maharage. Sababu yangu ya kupenda kula chakula hiki kila mchana ni kwa sababu ni kitamu na pia hakigarimu hela nyingi.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuzingatia mawasiliano, heshima na ushirikiano. Kwanza kabisa, huanza kwa kuwasiliana vizuri na watu ninaofanya nao kazi. Ninasikiliza mawazo yao na ninapotoa maoni yangu hufanya hivyo kwa heshima na uwazi pia. Mawasiliano mazuri husaidia kuepuka migongano na hujenga uaminifu kati ya wafanya kazi. Pili, mimi huakikisha ninaheshimu tofauti za watu. Kila mfanyikazi ana tabia, mtazamo na uzoefu wake. Badala ya kulazimisha mawazo yangu, hujitahidi kuelewa mitazamo ya wengine. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa amani na watu wa aina mbalimbali na hujenga mazingira ya kazi yenye mshikamano. Pia, ninadhamini kazi ya timu. Nikiwa kazini, hujitahidi kushirikiana na wengine kwa kusaidiana pale inapobidi. Kama kuna mtu ana changamoto au ana mzigo mkubwa wa kazi, nipo tayari kusaidia pale ninapoweza. Ushirikiano huu hujenga uhusiano wa ukaribu na kuongeza ufanisi wa kazi kwa ujumla. Zaidi ya hayo, ninazingatia uaminifu na uwajibikaji. Nikipewa jukumu, huakikisha nalitelekeleza kwa wakati na kwa ubora. Wafanyikazi wenzangu wanapojua wanaweza kunitegemea. Huongeza heshima na imani kati yetu. Pia ninapokosea. Niko tayari kukiri na kujifunza kutokana na makosa yangu. Ninapopata nafasi hujihusisha na mazungumzo ya kirafiki wakati wa mapumziko au nje ya majukumu ya kazi. Mazungumzo haya husaidia kuvunja ukuta wa kikazi na kufanya mazingira yawe ya kirafiki zaidi. Hata hivyo, huakikisha kuwa mipaka ya kazi inaheshimiwa ili mahusiano yasihatarishe kazi. Kwa ujumla, ninajenga mahusiano kazini kwa kuwa mtu wa kuheshimika mwenye kusikiliza na anayedhamini kazi ya pamoja. Naamini kuwa mahusiano mazuri kazini, huchangia mazingira bora ya kazi, huongoza motisha, huongeza motisha, na husababisha mafanikio ya pamoja kwa wafanyikazi na ushirika kwa jumla.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Ingawa inategemea muda na mazingira kuendesha baiskeli kwangu si burudani tu bali pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kujiondoa msongo wa mawazo. Inanisaidia kuimarisha afya ya mwili, hasa misuli na miguu, na pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na uchangamfu. Wakati ninapoendesha baiskeli, hupata nafasi ya kufurahia mazingira, kuona maeneo mapya, na kupumua hewa safi. Hii hunisaidia kupumzisha akili baada ya kazi au shughuli za kila siku. Pia, kuendesha baiskeli hunipa muda wa kujitafakari na kupanga mambo yangu binafsi bila usumbufu mwingi. Zaidi ya hayo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia rafiki kwa mazingira. Haina uchafuzi wa hewa na hunisaidia kupunguza matumizi ya usafiri wa mafuta. Hasa kwa safari fupi. Pia, ni njia ya usafiri ya gharama nafuu na rahisi kupatikana. Hata hivyo, si kila wakati ninaendesha baiskeli, wakati mwingine majukumu ya kazi au hali ya hewa, hunifanya nipunguze ratiba ya kuendesha, lakini ninapopata nafasi, hujitahidi ku ujitahidi sana kuendesha baiskeli kwa sababu, najua faida zake kiafya, kiakili na kimazingira. Kwa ujumla, huendesha baiskeli ni shughuli ninayoipenda na ningeipendekeza kwa mtu yoyote anayependa mazoezi mepesi, burudani, na njia mbadala ya usafiri.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu na wazi kwa watu. Huanzia kwa salamu na mazungumzo madogo hili kujenga mawasiliano. Ninaskiliza watu kwa makini na heshimu mawazo yao na huchitahidi kuwa mkweli na waheshima. Pia hushiriki shuguli za pamoja kama kazi au burudani kwa sababu hapo ndipo urafiki hukuwa kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kuoga kwa majimoto, hasa asubuhi au jioni. Majimoto hunisaidisha kupumzisha mwili, kuondoa uchofu, uchovu, na kunifanya nisikize, nijisikie mtulivu. Pia hunisaidia kuamka vizuri asubuhi au kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Hata hivyo wakati wa joto kali, naweza kuoga maji ya kawaida kulingana na hali ya hewa.

Mimi napendelea chakula chenye latda tajiri na changamano. Ambacho kina mchanganyiko wa viungo vinavyofanya chakula kiwe na harufu na ladha nzuri. Napenda chakula chenye utamu kidogo, lakini pia chenye chachu au kioto. Kwa mfano, vyakula vya kienyeji kama nyama ya kukaanga, yenye viungo au wali wenye mchuzi wa pilipili kidogo, pia napenda mara nyingine vyakula vyenye ladha ya asili. Kama mboga safi, samaki au matunda yenye juisi kwa sababu hunipa nguvu na afya. Kwa ujumla, napendelea chakula ambacho ni kitamu chenye viungo vizuri na kinachonifanya nijisikia mzima baada ya kula.

Kwa sasa, ninavyo rekodi audio hii. Situmii teknolojia ya sauti. Bali nina imani kwamba teknolojia sauti ni chombo muhimu kinachoongeza ufanisi na urahisi wa kazi za kila siku kwa watu tofauti. Kwa mfano, unaweza kutumia mikrofoni za programu za kurekodi sauti ili kufanya majaribio ya kazi, kuandika ripoti za sauti au kurekodi maelezo muhimu.

Ndiyo, napenda hesabu. Napenda jinsi hesabu zinavyohitaji, kufikiri kwa umakini na mantiki ili kutatua matatizo. Hunisaidia kuimarisha uwezo wa kufikiri kwa haraka, kupanga mawazo na kufanya maamuzi sahihi. Pia napenda hesabu kwa sababu zinatumika katika maisha ya kila siku, kama kupanga bajeti, muda na hata kazini. Kwa ujumla, hesabu hunipa changamoto nzuri na kunifanya nijisikie nikiwa na uthabiti wa mambo ninayofanya.

Kwa kweli, ningependa kurudi ujana. Kwa kiasi fulani, hasa kwa sababu ya nguvu, uhuru wa kufikiria na ndoto nyingi nilizokuwa nazo wakati huo. Ujana ulikuwa kipindi cha kujifunza, kujaribu mambo mapya na kufanya makosa bila hofu kubwa. Hata kama bado sijapita ujana, miaka yangu bado niko katika ile miaka ya ujana, sidhani kama ningependa kuwacha hekima na uzoefu niliopata sasa. Maisha ya sasa yana ufahamu zaidi, maamuzi yalio na mwelekeo na utulivu wa akili. Kwa hiyo, ingawa ningetamani baadhi ya vipengele vya ujana, naridhika zaidi kuchukua mema ya jana na kuishi nayo. Leo, kwa busara.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi kwa kiasi kikubwa, ningesema kwamba ni ule niliofanya nikiwa sehemu, ya timu yenye changamoto nyingi na miradi inayohitaji ushirikiano wa karibu. Nilijifunza jinsi ya kusimamia muda, kuwasiliana, kwa ufanisi, na kushughulikia matatizo kwa haraka bila kupoteza utulivu.

Kwa kawaida, jioni zangu huwa na mpangulio mzuri, baada ya kumaliza shuguli za mchana, napenda sana kwa kupomzika kidogo ili kuondoa uchovu. Mara nyingine mimi huoga, kula cha kula cha jioni, kisha hukaa kimia kidogo ni kitulia. Nikiwa na muda waziada jioni, mara nyingi usikiliza mziki, kuangalia video au kutumia simu yangu kuwasiliana na marafiki. Pia napenda kusoma habari au kujifunza kitu kipia mtandaoni. Sa gani ni talala utegemea siku lakini mara nyingi hulala kati ya saa nne hadi satano usiku. Ninapenda kutumia jioni nyumbani kuasababu nisehemu salama na tulivu. Hata hivyo kuna siku chache ambapo hutoka nje kutana na marafiki ya kutembea kidogo hili kubadilisha mazingira. Ninapenda kukana watu wanawo nifanya nijisikie vizuri kama familia au marafiki wakaribu. Kwa sababu hunipa amani na furaha. Kwa ujumla, jioni hunifurahisha kwa sababu ni muda kupumzika kutafakari siku yangu na kujianda kwa siku inayofuata.

Mimi napendelea mahali pa kimya kwa kawaida. Kimya hunisaidia kuzingatia kazi, kupumzika akili, na kufikiria kwa utulivu bila usumbufu. Hata hivyo, kwa baadhi ya shughuli za kijamii au burudani, napenda mahali pa kelele kidogo kama sherehe au michezo kwa sababu hunipa nguvu na furaha. Kwa ujumla, napendelea mahali pa kimya wa kazi na kufikiria. Na mahali pa kelele kwa burudani au mawasiliano ya kijamii.

Nazikumbuka sana kumbu kumbu nzuri ya wakati nilipokuwa mtoto. Hasua nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu wa utotoni. Tulikuwa tukipenda sana kucheza mchezo ya asili kama mpira wa migu, kuruka kamba na mchezo wa kombolela. Huu likuwa ni muda wa furaha sana kwangu. Kumbukumbu hiyo ilikuwa zaidi ya mchezo na pia sherehe ndogo zilizokuwa tukifanya nyumbani ya au shuleni. Na kumbuka nilikuwa pamoja na marafkizangu wa karibu na wakati mungine ndugu zangu. Kucheka na kufurahia bila wasiwasi wo wote. Kitu kilichofanya kumbukumbu hii iwe maalumu ni uhuru na furatu tuliyokuwa nayo. Hakukuwa na mawazo mengi wala majukumu ma kubwa. Ilikuwa ni kucheza tuu na kufurahia kila wakati. Pia mshikamano katietu ulikuwa mkubwa sana. Kukumbuka mambo haya leo hii uhisi furaha na amani moyoni. Unifanya nitabasamu na kunikumbusha umuhimu wa furaha maisha. Umuhimu wa kufurahia maisha hata katika mambo madogo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo kama Draftee, Ludo na Scrabble. Huwa inanivutia sana kwa sababu hunifanya nitumie akili na pia kushirikiana na watu wengine. Napenda sana kucheza michezo hii nikiwa na marafiki au familia. Hasa wakati wapumziko au jioni, michezo ya ubao hunipa burudani, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia hunijenga kiakili kwa kunifanya nifikiri kwa makini na kupanga mikakati.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni ngugi wa thiongo. Napenda sana maandishi yake kwa sababu yanaelezea maisha ya jamii, historia na changamoto zinazowakabili watu wa kawaida. Vitabu vyake hunifundisha kuhusu muhimu wa utamaduni, lugha na haki za kijamii. Pia mtindo wake wa uandishi ni wakuvutia na hunifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha na jamii inayo tuzunguka.